Uzoefu wa kushangaza ambao nimewahi kupata ni uzoefu wa kushona. Manake mara nyingi ni kitu ambacho nimetamani lakini ilikuwa sijajua sija kuwa na ujuzi, sija kuwa na uzoefu. Lakini kadri miaka inavyosonga niliendelea kujifundisha pole pole. Na hivi sasa naeza sema kwamba ni na uzoefu wa kushona manake huwa na shona sana. Hata hivi sasa kabla nianze tu kufanya rekodi za hapa nilikuwa na shona nguo. Kwa hivyo ni uzoefu ambao umenishangaza, sikufikiria kwamba nitafanya, lakini hivi sasa ndicho kitu ambacho kina nipatia furaha moyoni. Kama nimetulia tu sina kitu ya kufanya, natembea na sindano yangu na uzi na shona. Kwa hivo, ndo uzoefu ambao ni wakushangaza ambao, mimi naona na hisi kwamba nimeupata.

Ndiyo, bahari nimewai kuiona, bahari nimeiongelea, nimesafiri kwa boti, kutumia bahari, nimesafiri kwa boti kubwa ambayo kana kwamba inafanana meli, lakini meli ni kubwa sana, kwa sababu mimi ni mzaliwa wa pwani, nimeishi lamu, lamu ni kisiwani. Kwa hivo, kila kitu pale lazima upitie kwenye bahari. Huezi enda nchi kavu tunaenda ule mwingine kama hujatumia bahari. Kwa hivyo, nimeioga, nimeipanda boti, nimeishi huko, nimelelewa malindi, malindi pia kuna bahari. Kwa hivyo, bahari naifahamu sana. Ni mahali ambapo napenda kwenda kama nataka kutuliza akili. Mara nyingine huwa nataka tu kuenda tu kupunga upepua bahari. Kuenda tu kutulia kujivinjari pia na wapendwa wako. Kwa ivo ni mahali ambapo nimepapenda. Kitu kikine napenda kuenda baharini ili nitembe, ule ule mchanga wake. Mchanga mzuri, mwororo kabisa uko laini unakanyaga unasikia vizuri. Kwa ivo naam bahari naifahamu nishai kuiona nimeigusa nkaiogelea baas nikaitumia kama njia moja ya usafiri.